Bado sijawahi kusafiri kwa ndege kwa kuwa hapa nchini Kenya ndege si hela kidogo vile lakini ningependa kusafiri kwa ndege siku moja yeah hivyo sijawahi kusafiri kwa ndege hata siku moja lakini hivi karibuni ningependa kusafiri.

Ndiyo, ninapenda maua. Ninapenda maua sana ni kwa sababu maua inafanya mazingira inakaa safi na pia inarembesha maua. Na pia maua ni maua ni mmea ambao unaweza kutumika kuonyesha mapenzi baina ya watu wawili.

Hekima ambayo nimeweza kujifunza maishani ni kuweza kuishi kwa watu kwa namna ambayo inafaa, kuweza kuishi na watu kwa njia ambayo ni ya amani, hivo utaweza kuishi na watu vizuri sana. Kwa hiyo, ishi na watu kwa njia ya amani.

Harufu nayoeipenda tuseme ni harufu ya nezakuwa chakula hivi kama vile pilau au tunezasema napenda harufu ambayo, harufu ambayo tu ni nzuri, harufu ambayo ni nzuri, harufu ambayo ni nzuri kwe unapoivuta.

Somo la sayansi ambalo nalipenda ni somo la biolojia na pia somo la kemia hivi ni kuwa biolojia inatufunza tunaweza kuelewa mambo moja ama mbili ama tatu kuhusu mwili wa binadamu na pia kuhusu mimea hivyo napenda biolojia.